Ninapenda kulea nywele zangu mara kadhaa kwa wiki. Hii ni kuhakikisha zinabaki safi, zenye afya na hazivunjiki. Mara nyingine hupiga masaji kwenye ngozi ya kichwa, kupaka mafuta ya nywele na hunyoosha kidogo kulea nywele zangu hunisaidia kuwa na kuoenekana mzuri na kujisikia vizuri kila siku.

Ninapenda kuenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki, hasa jumapili au siku maalum ya kidini. Hii husaidia kuimarisha imani yangu kupata utulivu, wakiroho na kushirikiana na jamii, kila napo kwenda uhisi amani na furaha na hunisaidia kuanza siku yangu vizuri.

Napendelea rangi ya kijivu au blue kwa ukuta wa nyumba. Rangi hizi hutoa sisia ya kutulivu na hufanya nyumba kuwa kupendeza na yenye mwanga mzuri. Pia hunisaidia kuunda mazingira tulivu nyumbani na kunifanya nijisikie raha nikikaa ndani ya nyumba.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma mara kwa mara. Kucheza hunifanya nijisikie huru, furaha na kunatoa nguvu. Napenda ngoma za asili na pia za kisasa. Kwani zote hunisaidia kuungana na marafiki na familia na pia hunifanya ni sahau stresi za kila siku.